Mji ambao nilizaliwa ni mji abao unajulikana kama nyeri. Nyeri ni mji abao huko katika miguu ya Mount Kenya ama kilima kinachojulikana kama kirinyaga na wenyeji. Kirinyaga inamaanisha mahali abako buni huishi. Hii ni mlima abayo wenyeji walikuwa wanaamini kitamaduni ama kimila kuwa mungu wao alikuwa anaishi huko. Huu mji ni tofauti sana na mji nyingine abayo iko katika nchi yetu ya Kenya. Kwa kuwa ni mji abao uko na shughuli mingi sana za kiuchumi kama vile kulima, kuna utalii na pia kuna mambo mengi kama madini. Huu mji huko ni moja ya zile mji abazo ziko na watu wengi sana Kenya na ni moja ya zile abazo wanasiasa wanapenda sana kushikilia wakati uchaguzi unapofika. Mji huu haukosangi maji na pia umezingirwa na mito Kuonyeshana kuwa watu wa huku hua wanajishugulisha sana na ukulima Wanalima vitu kama kahawa na pia wanalima vitu kama majani chai na mahindi na pia chakula zingine za kimila ama za kitamaduni ambazo zinapatikana huku kutoka wakati wa kitambo Mji huu uko katikati ya nchi ama mkoa wa kati Hii dio ilikuwa mji mkubwa sana mkoa wa kati, wakati ambako bado tulikuwa na mikoa. Lakini saizi umegeuzwa na unaitwa county number 17. Nikiwa mdogo nilikuwa napendelea sana huu mji, kwa kuwa watu wa huku ni watu wapenda amani na ni watu wanapenda na sana. Ni mji abao katika miaka sitini ya uhuru wa nchi yetu ujawai patana na vita vya kisiasa ama kupatana na vita vya dani kwa dani. Watu wa huku wengi wao ni wakristo na ile dini abayo inaaminika sana huku ni ukristo. Pia huu mji unakuanga na shule mingi sana na pia kuna chuo kikuu. Abacho kinaitwa Dedan Kimathi. Abayo imepewa hiyo jina kulingana na mmoja wa wale aliyekuwa wapiganiaji huru. Katika huu mji pia kuna hile uwaja abayo watu hua wanaenda kuchezea kadada ama aina zingine za mipira. Abayo pia imeitwa Dedan Kimathi Stadium. Pia kuna soko kuu la nyeri, abalo linakuanga huku hapa karibu na stage, na linakuanga na vitu mingi kutoka nchi iyo yote, mpaka samaki abazo zinalimwa centro, na pia zingine abazo zinatoka nje ya mkoa. Mji huu unakuanga ndani ya nchi sana, na pia umezingirwa na vichaka kama vile Mount Kenya na abadea. Kwa kuwa umezingirwa na vichaka, pia hua unakuanga na watalii wengi sana abao wamekuja kuenda kuona wanyamapori. Ni mji abao ninaupenda sana na ni mji abao limekua na shuguli za kifedha huku, watu huku hawakosangi chakula na pia hawakosangi fedha. Kwani kahawa yetu inajulikana kote duniani ikiwa moja ya zile bora sana katika dunia. Majani chai yetu pia inakuanga moja ya zile bora sana kwa dunia na inapea watu wengi sana fedha za kujikimu kimaisha watu wa nyeri ni watu wanaamini sana sana Kua kila mtu anakulanga jasho lake na ni watu wanapenda kufanya kazi sana na hili ni jambo moja abalo ninapenda sana kulingana na huu mji wetu Kwa kuwa watu huku hakuna wezi wengi na pia wezi wakipatikana Hakuna mtu abaye hua anatetea wezi kwa sababu watu wa huku wanapenda kukula jasha yao.

Mahali paki historia ambapo ningependa kutembelea ni pahali ambapo panaitwa wa mkuruwe wa nyagathanga. Hii ni pahali ya ambayo imehifadhiwa ama imewekwa kando ya kuoenyesha ama kuhifadhi utamaduni wa wakikuyu. Kwa kuwa mimi ni mkikuyu, ninakuwanga sana sana sana ninapenda mambo ya mila ama ya utamaduni wetu. Nikiwa mdogo nyama nyangu alikuwa ananipea story ama ananihadithia vile walikuwa wanaishi kabla ya kukuja kwa mzungu na nilikuwa ninapendelea sana ama kuona hiyo maisha ilikuwa mzuri sana. Alikuwa ana nihadithia kuhusu watu ambai walikuwa wamejawa na furaha na watu ambao waliikuwa na upendo mwingi bila uovu ama wivu kwa jami. Walikuwa watu ambao walikuwa wanapenda sana kusheherekea Kila saa walikuwa wanasheherekea ama kuitania mbuzi na kuchinja ngombe zao na kupea watu wajamii ama familia zao katika huu, katika hii mukuruwe nyagathanga pia wanakuanga na miti yote ya kikuyu na miti yote na majina za kikuyu Ningependa kujua miti yote vile inaitwa kwa majina za kikuyu bila kujua vile inaitwa kwa majina za kizungu ama za kiswahili kama vile ni navio jua, inavioitwa majina ya kizungu ama ya kiswahili Wanakuanga wameweka kila kitu ya kikuyu na wamehifadhi vitu mingi sana kama vile nyumba ya mkikuyu ilivyo kuwa ina jengwa nyumba ambayo ilikuwa ya mwanaume abaye ameowa ambaye alikuwa na kaa kando, nyumba inawejulikana kama thigira Pia walikuwa na nyumba za ambazo wa watoto walikuwa wanaishi na nyumba za mabibi Pia kuna nyumba za wale ambao hawaja oa na pia wale wengine wenye hawajaoleka walikuwa pia wametengeneza vile kikuyu walikuwa wanakaa kijamii, mahali walikuwa naeka mifugo wao na pia wameweka kila kitu kama vile mahindi ya waliyo kuwa wakilima na vizile vyakula walivyo kuwa wakikula ni pahali ya ambapo ukienda unasoma kila kitu kuhusu utamaduni wako na pia inakuwezesha kujua mahali ya ambako umetoka Ukitembelea hiyo ukitembelea hiyo mahali usngalie mahali umetoka na uangalie mahali huko unawezapata mwelekeo wa maisha.

Tabia ya watu ambayo inanichukiza ni tabia ya kujipenda kibinafsi. Hii tabia kwa maoni yangu ndiyo kiini cha kila kitu mbaya kwa jamii. Mtu anaye jipenda kibinafsi, anaweza kuibia. Ili yeye maisha yake ya kuwe mazuri ama kwa sababu anatamani kile anachotaka yeye. Anaweza kwa hiyo hali ya kukuibia, anaweza kuua. Anaweza kufanya mambo mengi sana kwa kuwa anaifikiria mambo yake ye mwenyewe. Bila kufikiria ama kupenda watu kwa jamii Tabia ya kibinafsi ndiyo tunaona sana ikiendekezwa na wale watu ambao wenye tabia mbaya sana kwa maisha ama kwa biashara kama vile wanasiasa, ni watu ambao wanafikiria kujihusu wao wenyewe ni watu ambao hawafikiri kuhusu kesho ya mtu mwingine ama kufikiria kuhusu watoto ama kufikiria kuhusu mtu mwingine isipokuwa yeye mwenyewe Hii tabia ni mbaya sana kwa jamii na ni kitu ambacho kinafaa kukomeshwa.

Ule ushauri, wa kibiashara ambao ningetaka kupatia mtu ambaye ananzia kwa biashara saa hizi. Nikuwa hakuna kitu ya maana, ama hakuna kitu itakusaidia kwa biashara, ama imenisaidia mimi mwenyewe kwa miaka yangu kumi na tano kwa biashara, kama kujiamini. Wakati unapoanza biashara, wale watu ambao watakuambia unaweza, ama wale ambao watakupea ushauri ama hata support, watakuwa wachache kushinda wale ya ambao watakuambia huwezi ama huwezi timiza. Ukisikiza wale ambao wanakuambia huwezi, hakuna mahali utaenda. Kama kuna kitu unataka kufanya, ujiamini na hata kama haileti pesa leo na unaamini kwamba hiyo kitu hiko nadhamana. Endelea tu kufanya hilo jambo na siku yako itawajia. Ukianza kusikiza watu ama kufuata mtindo wale watu ambao wengine wanafanya. Biashara yako itaanguka na wewe pekee ndio utaumia. Wale watu ambao wote wanakupea ushauri Hakuna kitu ambacho watapoteza biashara yako ikianguka wewe peke yako ndiye utapoteza Wakati ambapo unaanzisha biashara wale watu wengi wengi wengi ambao hawana biashara zao Watakuambia huwezi na watafanya mambo ambayo itafanya wewe mwenyewe uanze kujirudia Kwani watakuambia mara na mara na mara tena kuwa huwezi ama huwezi fanya hii ama huwezi fanya ile ama biyashara ya fulani ilianguka kama unajiaminia kabisa, huwezi wasikiza. Na unapoendelea kujiamini kibiashara ama kuamini yale mambo unafanya. Ata iwe mwaka moja ama miaka mbili, biashara yako itasimama. Lakini ukisikiza watu, watu watakupoteza kwa kuwa hakuna chochote ambacho watapoteza biashara yako ikianguka. Wewe peke yako ndiye utapoteza. Kwa hivyo ujiamini na uwamini mungu na hakuna mtu mwingine utangojea kusaidiwa na yeye. Wale wakikusaidia ni vizuri lakini usingoje yeyote yule akusaidie.

Ule uwezo ningependa kuwa nayo ni uwezo wa kifedha. Kwa ninaamini kitu chochote mzuri kwa hii dunia, unaweza nunua na fedha. Na kile ambacho huwezi nunua na fedha, umaskini pia haiwezi kununulia. Ukiwa na uwezo wa fedha na ukiwa umejiweza, unaweza kusaidia watu na pia kujisaidia we mwenyewe. Iwe ni watu wenu ama wale watu ambao wanaathiriwa na umaskini ama na ugonjwa kwa jamii. Pia ukiwa na uwezo wa kifedha, kuna ile heshima inakujanga kutoka kwa watu, ambayo huwezi pata kama huna pesa. Wale watu ambao wanasema pesa haiwezi nunua furaha, wanafaa watuambie, umaskini inaweza nunua nini. Ni nini mzuri kwa hii dunia huwezi nunua na pesa, ambayo unaeza nunua na kitu ingine. Hata ukiwa mgonjwa, mamaskini pia wanakuwa wagonjwa, lakini tajiri atatibiwa haraka, na kwa hospitali ambayo anataka, ama hospitali ambayo iko na vifaa kushinda ule mwenye hana.